Kama ninge chagua uwezo mmoja wa kipekee, ningependa kuwa na uwezo wa kuponya watu mara moja. Iwe ni majeraha ya mwili hau maumivu ya ndani ambayo hayaonekani kwa macho. Uwezo huu ungeleta manufaa makubwa kwa jamii kwa sababu mara nyingi watu hupitia changamoto ambazo zinahitaji zaidi ya dawa au maneno ya faraja. Kupitia uwezo huu, ningeweza kurejesha tabasamu kwa wagonjwa, kuwapa matumaini waliokata tamaa na kuondoa hofu kwa familia zinazo ungua. Ningependa kuona dunia ambayo maumivu hayadumu sana na watu wananafasi ya kuendelea na maisha bila kubeba uzito wa magonjwa au huzuni. Pia ungekuwa uwezo wa kuleta pa umoja kwa sababu pale panapokuwa na uponyaji panakuwepo pia na shukurani, amani na furaha. Ndio maana naamini uwezo huu ungekuwa wenye thamani kubwa sana.

Ndiyo, nina ndege anaefungwa nyumbani na ukweli ni kwamba ananiletea furaha sana kila siku. Ndege wangu ni kasuku mdogo, mwenye rangi angavu. Anaependa kelele ndogo ndogo na kusongea karibu wakati ninapokuwa kimia. Napenda kumutunza kwa kumpa chakula safi, maji ya kutosha na kuhakikisha banda lake linabaki safi. Wakati mwngine ukaa njuu ya mbenga, langu akitoa milio yake ya kawaida, jambo linalo nifanya nijisikie, niko na rafiki wa karibu. Kumuangalia akirukaruka na kucheza ndani ya nyumba kuna nipa, furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kweli, kuwa na ndege nyumbani kuna nifundisha uvumilivu umakini na thamani ya viumbe wadogo wanaoitaji upendo na uangalizi wa kila siku.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na hutengeneza mazingira ya kufurahia chakula kwa utulivu. Mara nyingi, ninapokuwa na chakula chenye harufu nzuri na ladha tamu. Ninahisi kama ni nafasi ya kupomzika na kujipa raha baada ya siku yenye shughuli nyingi. Chakula kitamu hunikumbusha nyakati zuri za familia, sherehe na mikusanyiko ambapo watu hukaa pamoja na kufurahia mlo. Pia napenda kuonja vyakula mbalimbali ili kugundua ladha mpya na kujua njinsi watu wengine wanavyopika. Kwangu, chakula kitamu si tu kushiba bali ni uzoefu unaojenga kumbukumbu zuri na kuleta furaha ya papo hapo.

Napenda kusherekea mwaka mpya kwa njia ya furaha na mshikamano wa familia na marafiki. Kila mwaka, tuna kusanyika nyumbani au mahali penye utulivu. Tukipika chakula, kizuri, vinywaji na shere ndogondogo zinazofuraisha kila mtu. Mara nyingi, tunakaa pamoja kabla ya masaa kuinkia. Tukibadilishana mazungumzo, kucheka na kukumbuka matukio mazuri ya mwaka uliopita. Wakati wa kufikia usiku wa kuingia mwaka mpya, tunasherehekea kwa kupiga kelele kidogo, kushangilia na kupeana salamu zaheri. Huku tukitarajia mamu mazuri yanazokuja. Bada ya hapo, mara nyingine upenda pia kuenda kushuhudia shereza huma kama vibanda vya burudani, midundo au mcheza midoko. Kwa njia hii, mwaka mpya uwanza kwa furaha, mshikamano na matumaini, mapya, na kuniacha nikiwa na hisia nzuri na moyo safi kuanzia mwaka mpya kwa nguvu na hari.

Mchezaji ninayempenda zaidi ni mshambuliaji maarufu wa mpira wa miguu kwa sababu ana mbinu zuri sana unyenyekevu na hucheza kwa akili pamoja na ujasiri. Napenda jinsi anavyoweza kushawishi timu ya yake kushirikiana kushambulia kwa mpangilio na kufanikisha mabao kwa ustadi. Kila mara ninapoona mechi yake, hunifundisha jinsi uvumilivu, nidhamu na mazoezi makali yanavyoongeza kiwango cha mchezaji. Pia tabia yake ya kuwa na heshima kwa wachezaji wenzake na mashabiki inanivutia sana. Kwani inaonyesha kuwa uchezaji si tu kushinda mbali pia kuheshimiana na kuwa mfano bora kwa wengine. Kuangalia mchezo wake kunanifanya nijiweke ndani ya mchezo. Kufurahia kila pasi, kila mbio na kila bao. Hivyo, mchezaji huyu si tu ninayempenda kwa ujuzi wake wa kiufundi bali pia kwa maadidi yake ya michezo.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ni moja ya kumbukumbu nzuri zaidi. Nilifurahia sana hisia za kushirikiana na watu wengi waliokuwa wanapenda muziki kama mimi. Huku tukicheka, kuimba na kucheza pamoja. Muziki huliimbwa kwenye tamasha ulikuwa na nguvu na ulikuwa na mandhari ya kuvutia. Jambo lilonifanya nihisi furaha kubwa na kuondoa msongo wa mawazo. Nilipata pia nafasi ya kuona wasani wakicheza moja kwa moja mbele ya macho yangu. Jambu lilonipa motisha na kufurahia kila wimbo kwa karibu zaidi. Mandhari ya mwanga sauti safi na umoja wa mashabiki waliokuwa pamoja katika tamasha iyo yalikuwa ya kuvutia sana. Kwa kweli, tamasha la muziki lilinifundisha furaha ya kushirikiana na wengine na ni jambo ambalo ningependa kurudia mara nyingi iwezekanavyo.

Ndiyo, ninapenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na ladha nzuri. Mara nyingi hufurahia samaki waliopikwa kwa njia tofauti kama kuchemsha, kukaanga au kukuoka yote ikiwa na viungo vinavyongeza ladha. Kula samaki hunipa nguvu husaidia mwili kufanya kazi vizuri na ni njia nzuri ya kupata virutubisho kama protini na mafuta lenye afya. Zaidi ya hayo mara nyingi napenda kula samaki katika familia au marafiki jambo linalofanya mlo kuwa na furaha na mshikamano. Kila chakula cha samaki kina nifanya nihisi vizuri, chenye njaa kidogo na kimejaa ladha inalo ni furahisha. Kwa hakika ni mlo ninaupenda sana na mara nyingi hujaribu kula mara kwa mara.

Kitendo cha wema nilichofanya kilikuwa kusaidia jirani yangu aliyekuwa na shida ya kubebe mizigo mizito kutoka sokoni hadi nyumbani. Niliona alikuwa anahangaika na nilihisi ni muhimu kumsaidia bila kusubiri ombi. Nilimsaidia kubebe mizigo yote nikihakikisha inafika salama nyumbani kwake. Baada ya hapo, tuliketi kidogo tukiongea na kucheka na nilihisi furaha kubwa kwa kumsaidia mtu bila matarajio ya malipo. Kitendo hiki kilinifundisha kuwa wema kidogo cha kimtu huleta furaha kubwa, si kwa yule unavye msaidia tu, bali pia kwa mwenyewe. Kutenda wema kunaongeza mshikamano kuondoa ubinafsi na kunisaidia kujenga madili mazuri ya kusaidiana na wengine kila siku. Hii ni kumbukumbu zuri ambayo ni najivunia na kujaribu kufanya mara nyingi kati niwezavyo.

Kila siku huwa nakunywa angalau glasi sita hadi nane za maji kwa sababu mwili unahitaji unyevu wa kutosha ili kufanya kazi vizuri. Mara nyingi huchukua maji asubui nikianza siku kisha wakati wa chakula cha mchana na jioni na mara nyingine napakia maji kidogo kila wakati nikihitaji. Kunywa maji kunanisaidia kuwa na nguvu akili wazi na husaidia mfumo wa mmngenyo wa chakula kufanya kazi vizuri. Pia kunisaidia kuondoa uchovu na kuhakikisha ngozi yangu inabaki venye afya. Kwa ujumula, maji ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku na kila mara ni ajiri kuhakikisha ninakunywa vya kutosha kila siku.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki kwa sababu ni mlo wa kipekee unaonipa nguvu na furaha kila nikikula. Napenda kukila nyumbani pamoja na familia hasa jioni au wakati wa sherehe ndogo za kifamilia kwa sababu tunakaa meza moja tukifurahia chakula pamoja. Ladha yake ni nzuri sana. Samaki huwa na harufu nzuri na mchanganyiko wake na ugali hunifanya nitake kula mara kwa mara. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokula ugali na samaki ilikuwa nilipokuwa mdogo. Rafiki ya wa familia alinionyesha jinsi ya kula na kufurahia chakula hiki. Mara ya mwisho nilikula ugali na samaki ilikuwa wiki iliyopita pale nyumbani. Na bado nadhani ladha yake ilikuwa ya ajabu na kunifanye nihisi furaha. Kwa kweli, chakula hiki ni mlo ninalopenda sana. Si kwa ladha tu, bali pia kwa kumbukumbu nzuri zinazohusiana na familia na marafiki. Kila mara nikikikula, ninakumbuka furaha na mshikamano wa nyumbani.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio kwasababu huniwezesha kujua habari mpya, kupata burudani na kuzungumza mawazo wakati nipo nyumbani au safarini. Kila asubuhi napenda kuanza siku yangu kwa kusikiliza vipindi vya habari ambavyo, huniambia kilichotokea ndani na nje ya nchi, jambo linalonisaidia kupanga siku yangu vizuri. Mara nyingine napenda redio kwa vipindi vya muziki kwa kwani hunipa furaha na kunifanya nipumzike baada ya shughuli za mchana. Vile vile, vipindi vya mijadala au mazungumzo ya watu studioni hufundisha mtazamo mpya, kunipa hoja za kufikiria na kunisogeza karibu na jamii. Redio pia hunisaidia kushiriki hisia na marafiki kwa kuzungumzia vipindi mtu ninavyovisikiliza pamoja. Kwa kweli, redio ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa kuwa ni chanzo cha burudani, habari na elimu kwa wakati mmoja.

Ninajenga mausiano na wafanyikazi wezangu kwa njia ya heshima, ushirikiano na mawasiliano ya wazi. Kwanza, uwa ninajitahidi kuwa rafiki wa karibu lakini pia mtalamu, nikiheshimu nafasi na wajibu wa kila mtu. Mara nyingi uwa nasikiliza wenzangu kwa makini, kuelewa maoni hiyo na kushirikiana pale panapo itajika. Pia nina shirikiana kwa kushirikiana majukumu, kutoa msaada pale mtu anapohitaji na kusherehekea mafanikio ya kila mmoja ili, kujenga mshikamano wa kweli. Wakati mwigine tunapanga mikutano ya pamoja au shughuli ndogo za burudani za kikazi ambazo ufanya kila mmoja ajisikie sehemu ya timu. Kwa kufanya hivi, mahusiano yanakua thabiti, tunaaminiana na kufanya kazi kwa uraisi na furaha, jambo linalongeza ufanisi wa kazi na mshikamano wa kikazi.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na marafiki, familia na watu wapya. Kila siku, napitia mitandao ili kuangalia abari mpya, kushiriki picha, ujumbe au video, na kushirikiana na wengine kuhusu mambo ya mbali mbali. Pia mitandao ya kijamii uniwezeshe kujifunza mambo mapya wana mitindo na kupata burudani haraka bila kuenda mahali fulani. Hata hivyo ufanya kila kitu kwa kiasi ili nisipoteze muda mwingi na kuhakikisha mtazamo wangu na kazi zangu hauathiriwi. Pia napenda kuangalia kile wanacho kishirikisha wengine na kutoa maoni au kuwahimiza pale inapohitajika. Jambo linalo ongeza mshikamano na urafiki. Kwa ujumla, mitandao ya kijamii ni chombo kizuri chakushirikiana, kujifunza na kufurahia maisha ya kila siku.

Mazingira ya kazi hubaki kuwa mazuri pale ambapo kuna heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi. Kwa mfano, pale kila mmoja anapoheshimiwa, maoni yake yanapewa uzito, na kila mtu anahisi sehemu yake katika timu, mazingira huwa na furaha na mshikamano. Pia ni muhimu kuwa na nafazi safi, zenye mwangaza na hewa safi, kwani husaidia kuwa na akili safi na kuimarisha ari ya kufanya kazi. Vile vile, viongozi wenye busara na wanawahimiza wafanyikazi, huchangia sana kufanya kila mtu, ajisikie, motisha na kuthaminiwa. Ushirikiano, mshikamano, heshima na nafasi za kutulia huku zinikichangia afya na usalama wa kila mfanyakazi. Ndizo muhimu zinazoifanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, lenye ufanisi na lenye furaha kwa kila mtu.

Napenda kununua vitu katika maduka ya karibu au soko la jirani kwa sababu ni rahisi kufika. Na mara nyingi huwa na bidhaa za kila siku zinazohitajika. Mara nyingine napenda pia kununua vitu kwenye maduka makubwa au vituo vya ununuzi ambavyo utuwa haina mbalimbali za bidhaa. Kwani kunipa nafasi ya kuchagua kwa urahisi na kuona bidhaa tofauti. Wakati mwingine, napenda kununua kwa njia ya mtandao pale ninapohitaji bidhaa zisizo kawaida au wakati sina muda wakuenda sokoni. Kila sehemu ninaponunua, napenda kuhakikisha bidhaa ni safi za ubora na zinakithi mahitaji yangu. Huku nikifurahia usalama na urahisi wa ununuzi. Kununua kwangu si tu kupata bidhaa, bali pia ni burudani na njia ya kupanga maisha yangu vizuri.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayo himiza nidhamu ushirikiano na ubora wa matokeo kwa sababu hufundisha umuhimu wa kujituma na kufanya kila kitu kwa umakini. Napenda kazi ambapo kila hatuwa inamaana na kila jukumu linaongeza thamani kwa timu au jamii kwa ujumula. Pia nina thamini kazi inayohimiza maadili mema kama heshima, uaminifu na uajibikaji kwasababu hujenga tabia nzuri ambazo husaidia katika maisha ya kila siku. Kazi kama hii pia hufundisha uvumilivu na jinsi ya kushungulikia changamoto bila kukata tamaa. Ninapo shugulika na kazi ya aina hii najihisi kuridhika, kujitegemea na kuwa na motisha ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hakika, kazi ninalo idhamini zaidi ni ile inayotoa mafanikio, furaha na maendeleo ya kweli. Si tu kwa mtu binafsi bali kwa wengine pia.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kujitokeza kusaidia katika shughuli mbalibali zinazolenga kuboresha maisha ya watu ninaoishi nao. Mara nyingi napenda kujihusisha na miradi ya usafi wa mazingira. Kama kupanda miti na kupanga siku za kutunza barabara za mtaa. Pia hushiriki kwenye mikutano ya mtaa ili kutoa mawazo yanayoweza kusaidia kutatua changamoto tunazokutana nazo kama usalama maji au taa za barabarani. Wakati mwngine napenda kusaidia wazee na watu wenye uhitaji kwa kuwapelekea mahitaji madogo. Kuwasaidia kufika hospitalini au ata kuelekeza vijana wenye changamoto za maisha. Ninapopata nafasi hushirika katika shughuli za kijamii kama michezo, matamsha, ya mtaa au programu za vijana zinazowajenga kiakili na kimwili. Ushiriki huu unifanya nijisikie karibu zaidi na watu wangu na hunitia moyo kuona mabadiliko madogo yanayotokana na juhudi zetu za pamoja.

Somo nililopenda shuleni zaidi ni sayansi hasa kemia kwa sababu lilinifundisha kuelewa jinsi vitu vinavyofanya kazi na mchanganyiko wake katika maisha ya kila siku. Kupitia kemia, nilijifunza jinsi vipengele vya vitu vinavyobadilika, jinsi mchakato wa asili unavyofanya kazi na jinsi teknolojia inavyotumia maarifa ya kisayansi kutatua matatizo. Somo hili pia lilinifundisha nidhamu, uvumilivu na usahihi wakati wa kufanya majaribio. Jambo ambalo linanisaidia hata katika shughuli za kila siku. Nilipenda pia mafunzo ya mikono ambapo tulifanya majaribio madogo madogo ya kuona matokeo kwa uhakika. Jambo lililongeza furaha na hamasa ya kujifunza. Kwa kweli, sayansi iliweka msingi mzuri wa uelewa na ujuzi ambao bado ninatumia hadi sasa katika maisha yangu.

Muda wangu wa bure huwa napanga kwa makini ili kufurahia na kujijenga kimaisha. Mara nyingi napenda kusoma vitabu vya hadithi au makala za elimu kwani kunapanua ufahamu wangu na kunifundisha mambo mapya. Pia napenda kusikiliza muziki au kucheka vyema michezo midogo ya kuburudisha ambavyo husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta furaha. Wakati mwingine napenda kutembea nje au kushiriki katika mashuguli za kijamii kwani zina nisaidia kuji kuimarisha uhusianao na familia na marafiki. Aidha, mara nyingine napenda kuandika mawazo zangu au ndoto zangu, jambo linalo nisaidia kuelewa hisia zangu na kupanga malengo ya badae. Kwa hivyo, kila wakati wa bure unatumiwa kwa njia lenye manufa, furaha na ukuwaji binafsi.

Mimi huhakikisha kulinda mazigira kwa njia mbalibali za kila siku, kwanza napunguza kutumia plastiki mara nyingi na badala yake napendelea kutumia mifuko ya kitambaa au vyombo vinavyo weza kutumika tena. Pia nahifadhi maji kwa kuzima mabomba yasiyo na maji na kutumia maji kwa uangalifu wakati wa kuoga au kupika. Napinga uchomaji wa taka ovyo na daima kukusanya taka kwenye sehemu maalumu ili ziweze kuchakatwa au kutupwa kwa usahihi. Wakati wowote ninaweza napanda miti au kushiriki katika shughuli za kijamii za uchakataji na usafi. Pia napunguza matumizi ya nishati kwa kuwasha taa na vifaa vya umeme pale panapo hitajika tu kwa kufanya hivi. Ninajitahidi kulinda mazingira na kuacha dunia safi kwa vizazi vijavyo.

Tabia ya watu inayo nichukiza ni ile ya kuwa na ubinafsi mkubwa na kutokujali wengine. Watu wanao jiona wawo pekee na kutambua maitaji ya wengine mara nyingi ufanya maisha kuwa magumu kwa wale walio karibu nao. Pia tabia ya kudanganya hau kutoaminika inaniumiza sana kwani uleta ofu na kutoelewana katika kati ya watu. Pia wasiojali usafi au eshima wanapo chafuwa mazingira au kushugulika vibaya na wengine uniuthi. Tabia izi utoa isia za kuchukizo na kwa sababu zinani zinakiuka maadili ya eshima, uwazi na ushirikiano ambayo ni msingi wa uhusiano mzuri kwa kifupi, ninachukia tabia zinazo kwamisha, amani, eshima na ushirikiano kati ya watu.

Mimi ujitunza kwa njia mbalimbali za kuhakikisha mwili na akili ziko imara kila siku. Kwanza, nahakikisha ninakula chakula chenye lishe mbora, likiwa na mchanganyiko wa mboga, matunda, protini na wanga ili kunipa nguvu na afya nzuri. Pia ufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea kukimbia au kufanya yoga jambo linalosaidia kuimarisha mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Napumzika vya kutosha kwa kulala kwa muda unaofaa kila usiku aidha napata muda wa burudani kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kuandika mawazo yangu ili kuimarisha afya ya akili na hisia. Pia napanga ratiba yangu vizuri ili kushugulikia majukumu bila msongo. Kwa kufanya haya yote, ninaakikisha ninajitunza kikamilifu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo za video kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kuondoa mawazo ya kila usiku. Mara nyingi, huchagua michezo zenye hadithi nzuri au changamoto, zinazo hitaji kufikiria kwa makini, kwani ina nisaidia kuboresha umakini na ustadi wa kutatua matatizo. Pia, michezo ya video hunipa fursa ya kushirikiana na marafiki hasa michezo ya mtandaoni ambazo inahitaji kazi za timu na mawasiliano mazuri. Wakati mwigine napendelea michezo ya utulivu kama ile ya kujenga miji au kuendesha mashamba kwa sababu huleta amani na kunifanya nijisikie huru. Ingawa sichezi kila siku, napenda kutumia muda niliopata vizuri ili kujiburudisha bila kuathiri majukumu mengine muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Kila asubuhi napenda kunywa kinywaji kinachonipa nguvu na kunifanya nijisikie macho. Mara nyingi napendelea kahawa ya kawaida au kahawa lenye maziwa kidogo. Kwani hunisaidia kunikumbusha na kunipa nguvu ya kuanza siku kwa umakini. Wakati mwingine napenda pia kunywa chai hasa chai la tangawizi au chai ya majani. Ambayo hunipa hisia utulivu na nguvu ndogo za asubuhi pia mara kadhaa napendelea kinywaji cha matunda kama juisi za machungwa au zabibu. Kwani hutoa vitamini muhimu na nguvu za asubuhi. Kinywaji hiki cha asubuhi ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku. Kwani husaidia mwili kuamka, akili kuwa macho na moyo kuwa na nguvu za kuanza siku kwa matumaini na furaha.

Leo, hali ya hewa ni lenye jua la kiasi na mawingu madogo yanayopanda angani. Nafurahia joto ndogo lililoko hewani, kwani linanifanya nijisikie raha bila kuchafua mwili kwa joto kali. Nimevaa koti nyepesi na suruali ndefu, pamoja na viatu vya kawaida, ili kuwa na faraja wakati napita nje. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu ni rafiki kwa shughuli za nje na si baridi sana wala joto kali. Katika hali hii, napenda kutembea nje kufurahia upepo mwanana na kuona mandhari. Pia, inaweza kuwa wakati mzuri wa kusoma vitabu au kushirikiana na marafiki kwa shughuli za nje. Huku nikifurahia hali ya hewa lenye joto la wastani na angani tulivu.

Mji wangu wakuzaliwa ni mahali pa kipekee, kilichoyojaa historia na tamaduni. Nilipokuwa mtoto, nilipenda kutembea kwenye mitaa yake ya kiasili, ikiwa imejaa miti na bustani ndogo. Kila kona ya mji ilikuwa na andidi yake, kuna soko la zamani lilokuwa na bidhaa nyingi za kienyeji, na kila jioni kulikuwa na kelele za watu wakipata biashara zao. Wakati washerehe za jadi, mji wetu ulikuwa na furaha isio na kifani, watu wakicheka, kucheza na kushirikiana. Nilitumia muda mwingine kucheza na marafiki kwenye buga ndogo, uku tukijifunza kuhusu historia na utamaduni wa mji. Hadi leo, mji wangu unanifanya nikumbuke maisha ya utoto, urafiki na thamani za jamii na kila mara ninapopita, ninahisi joto la familia na historia yake tajiri.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mara kadha na kila mara ni tukio la kuvutia. Kila maonyesho huwa na picha, michoro na skupti, zinazo onyesha ubunifu wa wasani kutoka sehemu mbalimbali napenda kutazama jinsi rangi, mwanga na muundo unavyoundwa kwa ustadi mkubwa kwani, kuna nitia mskumo wa ubunifu na kuna panua mtazamo wangu. Wakati mwingine, pia ufahamiana na wasanii wenye vipaji na kusikia hadithi zao kuhusu kazi zao. Jambo linaloongeza thamani ya kuona sana hizo. Maonyesho haya husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kunifariji na kunifanya nionekane dunia kwa njia tofauti. Napenda hasa kazi za kisasa za na zile zinazo changanya rangi na hisia. Kila wakati ninapoenda, ninarudi na hisia za furaha, msukumo na shauku ya kujifunza zaidi.

Ndiyo, mara nyingine napenda kuvaa miwani. Hasa ile ya macho au ya jua kulingana na mahitaji ya siku. Miwani ya macho husaidia kulinda macho yangu na kuboresha kuona kwa usahihi. Hasa ninapofanya kazi za karibu au kusoma vitabu. Miwani ya jua napenda kuvaa wakati wa siku za jua kali. Kwani huzuia mwanga mkali usinisumbue na pia kunilinda kutokana na mionzi hatari ya jua haidha, kuvaa miwani kunanifanya nijisikie imara na kuonyeshe mtindo wangu binafsi. Napenda kuchangua miwani inayofaa uso wangu na rangi za mavazi yangu ili kuendana ingawa si kila ma wakati napenda kuvaa miwani, napata faida nyingi na faraja wakati ninapovaa katika hali yoyote, miwani ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kujieleza kwa uhuru. Mara nyingi, ninapocheza ngoma huhisi nafsi yangu ikipata nguvu mpya na mawazo mabaya yakitoweka pole pole. Ngoma hunifanya nijisikie huru, hasa ninaposikia muziki wenye midundo mizuri inayonifanya kutembea kwa urahisi na kufuata mwendo wa sauti. Pia kucheza ngoma ni njia nzuri ya kuungana na marafiki na familia kwa sababu mara nyingi ku tunacheza, tunacheka, tunashindana kwa utani na kufurahia muda wetu pamoja. Napenda zaidi ngoma za kitamaduni kwa sababu zinabeba historia ya utamaduni wetu. Wakati mwingine ninapenda kuchanganya na mitindo za kisasa ili kuongeza ladha. Kwa ujumla, ngoma ni sehemu inayonipa, furaha, afya na muunganiko wa kijamii.

Napenda kwenda madukani wakati ambao sio na msongomano mkubwa ili niwe na nafasi ya kuchagua vitu vizuri bila haraka. Mara nyingi hupendelea kwenda asubuhi za wikendi au jioni za siku za kazi wakati watu wengi hawapo madukani. Saa hizi huwa na utulivu na inarahisisha kuona bidhaa kwa makini na kufanya maamuzi bila kusukumwa na pilk pilka. Pia napenda kupanga orotha kabla ya kuenda ili nisipoteze muda nikizunguka bila mpangilio. Wakati mwingine, huenda madukani kutafuta bidhaa maadumu kama nguo, chakula au vifaa vya matumizi ya kila siku. Napenda pia kuchukua muda mfupi kuangalia bidhaa mpya au offer zuri kwa ujumla kuenda madukani wakati wa utulivu hunipa amani na kunisaidia kununua kwa umakini.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa safari ya dunia na jinsi matokeo ya zamani yalivyo leta adi tulivyo onana leo. Kila simulizi la kihistoria linabeba somo muhimu, iwe ni kuhusu viongozi, tamaduni, au jamii zilizo badilika kutokana na changamoto walizo kutana nazo. Napenda kusoma kuhusu ustarabu wakale, vita muhimu na maendeleo ya teknolojia kwa sababu hunipa picha pana la mabadiliko ya binadamu. Kunjifunza historia pia kuna nisaidia kuelewa makosa ya zamani ili kuyaepuka kuyakarudia. Wakati mwingine, huangalia makala au filamu za kiistoria ili kupata ufahamu wa kina zaidi na furahia kuona jinsi maisha ya zamani yalivyokuwa tofauti na ya sasa. Kwa ujumula, historia hunipa maarifa, msukumo na heshima kwa safari ya binadamu.

Ninataka kufikia mafanikio makubwa katika kazi yangu kwa kujenga msingi imara wa ujuzi na uzoefu. Lengo langu ni kuwa mtaalamu mwenye heshima katika nyanja yangu ambaye ana usiana vizuri na wenzake na jamii kwa ujumla. Ninataka kushiriki katika miradi yenye changamoto ambazo itanisaidia kujifunza mambo mapya na kukuza ubunifu wangu. Pia nataka kupata nafasi za kuwa kiongozi au msimamizi. Ili niweze kusaidia wengine kukuwa na kuimarisha timu zangu. Kwa muda mrefu, lengo langu ni kukua tiri, chanya sekta yangu na kuacha historia nzuri inayo thaminiwa na wengine. Hii itahitaji bidii, kujituma na kujifunza kila siku. Lakini ni safari ambayo ninafurahia. Mafanikio haya yatasaidia pia kuhakikisha maisha yangu ya kifedha na kielimu ni thabiti.

Napenda kufanya shughuli mbali mbali na familia yangu ambazo zina tuunganisha na kutufanya, tufurahie pamoja. Mara nyingi tunapenda kwenda kutembea pamoja kwenye bustani au maeneo ya wazi. Ambapo tunaweza kuzungumza, kucheka na kufurahia mazingira. Pia upenda kupika na kula chakula pamoja nyumbani kwani kila mmoja uleta kitu kidogo na kufanya meza iwe na furaha na ladha. Wakati mwingine tunapenda kutazama filamu au michezo ya televisheni pamoja, jambo li nalofanya tufurahie muda wa pamoja. Pia napenda kushiriki katika shughuli za kijamii kama kusaidia jirani au kushiriki sherehe za familia kwani zinatufundisha maadili ya mshikamano na heshima. Kwa ujumla, muda na familia ni muhimu sana kwangu na unifanya nijisikie salama na kupendwa.

Napenda kunywa chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu inanipa utulivu na ladha laini ambayo hainichoshi. Chai ya maziwa au chai zenye tangawizi ndiyo napenda zaidi kwani hunikumbusha utaratibu wa asubuhi nyumbani na kunipa joto zuri hasa katika siku zenye baridi. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kahawa, hasa ninapo hitaji kuwa macho au kufanya kazi inayo hitaji umakini mkubwa. Kahawa unipa msisimko wa haraka lakini siipendi kila siku kwa sababu ladha yake kali wakati mwingine inanichosha. Mara nyingi hupendelea chai kwa mazungumuzo na familia au marafiki kwani inatoa hali ya utulivu na ukaribu. Kwa ujumla, chai ni kinywaji changu cha kawaida lakini kahawa pia uingia kwenye ratiba yangu mara chache kulingana na mahitaji ya siku.

Kambuni ya teknolojia ninayoiamini ni ile inayoijali ubora wa bidhaa, usalama wa watumiaji na uvumbuzi endelevu. Kambuni kama apple inanivutia kwa sababu inatengeneza bidhaa zenye ubora wa juu, rahisi kutumia na zinazo raisisha kazi na burudani. Pia, nina amini kambuni zinazo jali mazingira na jamii kama google ambayo inawekeza katika nishati safi na kuhakikisha usalama wa taarifa za watumiaji. Kambuni zinazo zingatia ubunifu, usalama na maslahi za jamii ndizo ninazo wapa imani. Ninaona kwamba kuamini teknolojia ni muhimu ili kutumia vifaa vyetu kwa usahihi na manufaa huku tukijua kuwa kambuni hizo zinajitahidi kuboresha maisha ya watu kwa njia ya kidigitali na kuleta maendeleo endelevu katika njamii.

Mara nyingi nakaa hadi saa za mwanzo usiku kulingana na shughuli zangu za usiku iyo. Wakati nina kazi nyingi au masomo, mara nyingine nakaa hadi saa kumi au kumi na moja usiku ili kuhakikisha kila kitu kimekamilika. Hata hivyo, najaribu kuwa makini na usingizi wangu kwa sababu usingizi wa kutosha ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Mara nyingine nakaa kidogo usiku tukiwa na shughuli za burudani kama kusoma vitabu au kuangalia filamu lakini si kawaida. Napendelea kuanza usingizi mapema ili kuamka asubuhi ukiwa na nguvu. Kwa ujumla, nakaa usiku kwa kiasi kinachofaa kulingana na majukumu na mahitaji yangu binafsi nikihakikisha usingizi haukosi.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kufahamu jinsi dunia inavyo endelea kubadilika. Kila kifaa au programu mpya huleta uzoefu tofauti na mara nyingi hunisaidia kuifanya kazi yangu iwe rahisi na ya haraka. Ninapo jaribu teknolojia mpya hupata fursa ya kugundua mbinu bora za kutumia muda na rasilimali kwa ufanisi. Pia ninapata furaha kubwa kujua jinsi ubunifu unavyoweza kubadili maisha ya watu kwa njia chanya. Hata hivyo, huwa makini kuchagua teknolojia ambayo ni salama na yenye manufaa kwa ujumla kujaribu teknolojia mpya hunifanya niwe na uelewa, mpana na kunisaidia kuendana na mabadiliko ya kisasa.

Napenda aina mbalimbali za muziki, lakini hasa napendelea muziki wa pop na wa kiasili ya kiswahili. Muziki huu hunifanya nijisikie furaha na kunirudisha kwenye kumbukumbu nzuri za utoto. Muimbaji ninayempenda zaidi ni sauti sol, kwa sababu nyimbo zao zina ujumbe mzuri na midundo ya kuvutia. Mara nyingi husikiliza muziki wakati wa asubuhi ili kuamka na kuanza siku kwa nguvu au wakati wa jioni ili kupumzika baada ya shughuli nyingi. Muziki unanifanya nijisikie huru na kuondoa msongo wa mawanzo. Wakati wimbo ninaopenda unapokuwa kwenye sikio langu, nafikiria kwa urahisi, nasikiliza kwa furaha na mara nyingi hufanya nitaache kucheka au kuimba pamoja. Kwa hivyo, muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wa wastani, chenye nafasi ya kutosha kwa kila kitu ninachohitaji. Kuta zake zimepambwa kwa rangi ya bluu nyepesi, ambalo hunipa utulivu na amani ninapokuwa ndani. Kitanda changu ni cha starehe, chenye gondoro, laini na mashuka safi. N jambo linalonifanya nilale vizuri kila usiku. Kutoka dirishani, naweza kuona bustani ndogo na miti inalozunguka nyumba. N jambo linalonipa hisia ya kuwa karibu na asili. Kitu ninacho kipenda zaidi chumbani ni rafu ya vitabu kwani napenda kusoma kabla ya kulala na kuwa na vitabu vyangu karibu nami. Chumba hiki kinanifanya nijiskie salama, tulivu na tayari kuamka na nguvu kila siku.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kile kilicho rahisi, chenye lishe na kinacho nipa nguvu bila kunifanya nijisikie uzito. Mara nyingi napendelea wali au ugali wenye mboga, nyama au samaki kwani mchanganyiko huu hunipa proteini, vitamini na wanga muhimu kwa mwili. Pia napenda mara nyingine kula saladi venye matunda na mboga mbichi hasa wakati wa majira ya joto. Kwani hunipa hisia ya utulivu na afya. Chakula cha jioni ni muhimu kwangu kwa sababu husaidia mwili kupumzika baada ya siku ndefu na kuandaa usingizi mzuri. Napenda pia kwamba chakula hiki kikiwa kilicho andaliwa nyumbani. Kwa hivyo ni safi na chenye ladha nzuri. Kwa ujumla, chakula cha jioni ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila usiku na ufanya nijisikie furaha na nguvu.

Chakula ninachopenda zaidi ni samaki pamoja na wali na mboga. Kwani mchanganyiko huu hunipa ladha nzuri na pia lishe ya kutosha kwa mwili. Napenda jinsi samaki hupikwa kwa njia tofauti. Iwe ni kuokwa, kukaangwa au kupikwa kwa mchuzi. Kila moja ikileta ladha la kipekee. Wali au ugali unanganishwa na mboga safi unafaa vizuri na samaki. Na hufanya chakula kuwa kamili na cha kuridhisha. Mara nyingine napenda pia nyama ya kuku au ngombe iliyopikwa vizuri kwani hunipa nguvu na kuridhisha hamu ya kula. Chakula hiki huwa na hisia nzuri wakati ninapo kwenye meza na familia au marafiki. Kwa ujumla, chakuli ninachopenda zaidi ni kile kinachoongeza, furaha, haja na nguvu kwa mwili wangu.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za tukio mara kadha kwa ajili ya burudani na kujiburudisha. Mara nyingi huchagua tukio linalo husisha muziki, michezo, au tamashala sanaa kwani linafunika burudani na shauku yangu. Kabla ya kununua tikiti, hufanya utafiti wa beina mahali pa tukio ilikuha kikisha kuwa ni salama na linafaa kwa bajeti yangu. Ninapo fika kwenye tukio, furaha ni kubwa sana, hasa ninapo shirikiana na marafiki au familia. Tikiti pia hufanya tukio liwe rasmi na linalo pangwa. Kwa hivyo husaidia kupanga muda na kuhakikisha sita poteza na fasi. Kwa ujumla, kununua tikiti ni njia nzuri ya kujiburudisha, kushiri kiana na wengine na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo hufanya maisha kuwa yenye rangi na furaha.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu mara nyingi hunipa mitazamo mbalimbali kuhusu mada tofauti. Kila mtu huwa na maoni yake na hayo hunisaidia kuelewa jinsi watu wengine wanavyofikiria na kuhisi. Kabla sijafanya uamuzi kuhusu bidhaa, filamu au huduma fulani, hupitia maoni ili kupata picha halisi ya uzoefu wa watu wengine. Wakati mwingine maoni hayo kunichekesha kutokana na ubunifu au ucheshi wa baadhi ya watumiaji. Hata hivyo, huwa makini kwa sababu si kila maoni ni sahii au ukweli. Mengine huandikwa kwa hasira au utani. Inapo ya soma kwa umakini mara nyingi uniongeza maarifa na kunisaidia kuchukua hatua sahihi. Kwa ujumla, kusoma maoni mtandaoni nitabia nayoifurahia na inanisaidia kufanya maamuzi bora.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza hufafanua tatizo langu kwa uwazi ili niweze kueleza mahitaji yangu kwa usahihi. Baada ya hapo, huwasiliana na wenzangu au msimamizi wangu ambaye anaweze kunipa mwongozo au suluhisho sahihi. Mara nyingine huchunguza nyaraka, miongozo au rasilimali zinazopatikana kwenye kampuni ili kujifunza na kutatua tatizo lenyewe. Kwa baadhi ya matatizo, huomba maoni kutoka kwa wafanyakazi wengine waliokuwa na uzoefu kama wangu. Hii husaidia kutatua tatizo haraka na kwa usahihi bila kuadhiri kazi nzima. Pia, msaada unaonipa, unanipata, mara nyingi husaidia kujifunza mbinu mpya na kuimarisha ujuzi wangu. Kwa ujumla nashirikiana kwa uwazi na kuthubutu kuuliza ili kazi iendelee kwa ufanisi na bila usumbufu.

Ninaanda repoti za kazi kwa utaratibu na kwa makini ili ziwe wazi na zenye kweleweka. Kwanza, hukusanya tarifa zote muhimu kutoka kwenye vyanzo vinavyo itajika. Ikiwa ni pamoja na tarifa, takwimu na maelezo ya mashirika au timu. Bada ya hapo, uanda mutasari wa ripoti unaonyesha lengo, atua zilizofanywa na matokeo. Mara nyingine utumia michoro, grafu au jeduali ili kuonyesha takwimu kwa urahisi. Kila sehemu ya ripoti uandikwa kwa luga safi na ya kitaalamu, huku nikihakikisha hakuna makosa ya tahajia au kielelezo. Mwisho, upitia ripoti tena kabla ya kuwasilisha ili kuakikisha ni sahi na ina maana. Kwa njia hii, ripoti zangu husaidia wenzangu na wakurugenzi uwelewa kazi iliyofanywa na kufanya maamuzi sahihi.

Mimi uwa natanzama video mtandaoni kwenye majukwaa mbali bali kama YouTube kwani ni raisi kupata haina zote za video kwa uraisi. Mara nyingi upenda kutazama video za kielimu, burudani au za mafunzo za ufundi kwani zinanipa maarifa mapya na kunapanua uelewa wagu. Pia mara nyingine ufurahia video za muziki au filamu fupi ambazo usaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuniletea furaha. Na tanzama pia video zinazohusu abari za kisasa ili kuwa na ufahamu wa matukio yanayotokea duniani. Wakati mwingine, hupitia mafunzo za mtandaoni ambayo yanasaidia kukuza ujuzi wangu wa kazi au kibinafsi. Kwa ujumla, mtandao unanipa fulsa ya kuona video balimbali kwa uraisi kunjifunza na kufurahia muda wangu wa bure.

Napenda kucheza michezo inayohusisha akili na mikakati kwani hunisaidia kufikiria kwa makini na kuboresha ustadi wangu wa kutatua matatizo. Mara nyingi napendelea michezo za body kama chess kwani kila hatua inahitaji mipango na tahadhari ili kushinda. Pia, mara nyingi hupenda michezo ya kielektroniki au ya mtandaoni ambayo hunipa burudani na changamoto. Huku nikishirikiana na marafiki au kushindana na wengine. Michezo hii hunifanya nijisikie, furaha na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku, ndefu ya kazi au masomo. Napenda pia michezo za nje kama mpira wa miguu au teni netiboli kwani husaidia mwili kuwa na afya na nguvu. Kwa ujumla, michezo ninayoipenda ni ile inajumuisha akili afya na burudani.

Ndio, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole, mara nyingi kwa sababu ni njia rahisi na salama ya kulinda simu au vifaa yangu vya ki elektroniki. Mfumo uu unisaidia kulinda taariva zangu, binafsi kama ujumbe, picha, na ni haraka muhimu zisipofikishwa kwa mtu asithei tinisho. Mara nyingi napenda kutumia mfumo uu mbadala ya nenosiri na nambari, kwani ni araka na raisi kukumbuka. Pia, ufanya kuwa raisi kufungua kifaa cha changu araka wakati ninapoitaji kufanya kazi au kuangalia taarifa muhimu. Kwa mujibu wa uzwefu wangu, mfumo wa usalama wa vidole unalinda kwa ufanisi na unaraisisha maisha ya kila siku. Kwa hivyo, nisehemu muhimu ja utunzaji na usalama wa vifaa vyangu vya kielektroniki.

Ukinitazama kutoka dirishani, mwangu, mara nyingi naona mchanganyiko wa miti. Majengo na barabara zenye shughuli za kila siku. Miti zenye majani mabichi uleta hisia za utulivu na unafuu. Huku majengo na barabara zikionyesha shughuli za watu, wanapokua kazini au wakiwa njiani. Napenda kutazama nje asubuhi mapema, wakati jua linapoo chomoza na upepo mwanana unapita tatatibu, kwani hutoa hisia ya amani na kuanza siku vizuri. Kandri msimu unavyobadilika, pia mandhari ubadilika. Majani ubadilika rangi, mvua au jua ubadilisha mwonekano wa barabara na hali ya ewa hutoa ladha tofauti ya kuona. Napohisi hali ii ya madhari kutoka ndirishani, uzuka hisia, za furaha, utulivu na shauku ya maisha, uku nikithamini kila tukio la asili na kijamii. Linaloendelea inje.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ili uona ulikuwa wa mashindano ya ligi ya kitaifa ambapo timu ya Nairobi ilipambana na Mombasa. Mechi iyo ilikuwa ya kusisumua sana. Kwani kila timu ilikuwa na wachezaji wenye ustadi wa ali ya juu na kila pointi ilichukuliwa kwa jitihada kubwa. Kile kilicho nifanya nishtuke ni pale mchezaji mmoja alipopiga mbao ajabu mwishoni mwa raundi ya saba. Njambo ambalo lilingeuza mpangilio wa mechi na kumufanya timu yetu kushinda. Niliisi furaha kubwa msisimuko na kushangilia pamoja na mashabiki wengi uwanjani. Ukifikiria wakati huo, bado uzuka isia za furaha mshikamano na ofu kidogo kabla ya matokeo ni kumbukumbu kumbu ya kusisimua ambayo sita sahau kamwe.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi uanza kwa kuandaa orodha ya majukumu muhimu yanayopaswa kufanya ndani ya siku saba zijazo. Kwanza, huweka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda wa mwisho wa kukamilisha kila jukumu. Baada ya hapo, hugawa kazi izo kwa siku tofauti ili nisijisongeshe kwa majukumu mengi siku moja. Pia utenga muda wa mapumuziko na muda wa kupitia kazi zilizokamilika ili kuhakikisha ubora. Mara nyingine utumia daftari au mfumu wa kidigitali kurekodi ratiba yangu ili nisahau chochote. Mwisho wa wiki upitia yote liyofanya na kupanga marekebisho kwa wiki inayofuata. Kupanga wiki yangu kunanisaidia kufanya kazi kwa utulivu, kuongeza ufanisi na kuhakikisha nafikia malengo yangu bila msongo wa mawazo.

Wakati ninapopata mgogoro na mtu, hatua yangu ya kwanza ni kutulia ili nisijibu kwa hasira na papara. Baada ya kutulia, hujaribu kusikiliza upande wa mwenzangu na kwa makini ili kuelewa chanzo cha tatizo. Kisha huchukua muda kueleza hisia zangu kwa heshima bila kumkashifu mtu mwingine. Ikiwa hali inakuwa ngumu, hujaribu kutafuta suluhisho la pamoja ambalo lita nufaisha pande zote mbili bila kuongeza migongano. Mara nyingine, ikiwa mazungumzo yamechoka au yamejaa hisia kali, huchagua kuahirisha mazungumzo hadi muda utakapo faa zaidi. Uwamini kwamba mazungumzo ya wazi na unyenyekevu hujenga uelewano. Mwisho, inapofanikiwa kusuluhisha mgogoro, inahisi faraja na hujifunza jambo jipya kuhusu mawasiliano na ustahimilivu katika mahusiano.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano hasaa kupitia ujumbe mfupi, simu za kawaida na programu za mazungumzo. Kila siku huwa natumia muda mwingi kuwasiliano na familia, marafiki na wezangu wa kazi ili kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Pia, simu yangu hutumika kama kifaa cha kupata taarifa kwa sababu napitia habari hali ya hewa na taarifa mbalimbali mtandaoni. Mara nyingi pia hutumia simu kufuatilia kazi zangu, kupanga ratiba na kuandika kumbukumbu muhimu kupitia programu za kupanga majukumu. Wakati wakupumzika, hutazama video kuskiliza muziki au kucheza michezo midogo ya burudani. Simu yangu pia husaidia katika masomo na utafiti kupitia, kutafuta taarifa ninazohitaji. Kwa ujumla, simu yangu ni chombo muhimu kinachonirahisishia mawasiliano kazi na burudani kila siku.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini muhimu zaidi ni uongozi wa mfano, mnye nyekevu na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri lazima hawe na maono ya wazi na aweze kupanga mikakati na kuhakikisha malengo yanatimizwa kwa ufanisi. Pia, uongozi wa kielelezo ni muhimu kwa ni wanajamii au wafanya kazi uinga, mwenendo wakiongozi. Uwazi na uajibikaji usaidia kuunda uaminifu miongoni mwa wafuasi. Kiongozi mzuri pia anastadi za mawasiliano, uwezo wa kutatua migogoro na uyenyekevu wa kuomba msaada au kusikiliza mawazo ya wengine. Hii inasaidia kufanya timu iwe na mshikamano. Kwa ujumla, kiongozi mzuri ni yule anavyongoza kwa hekima, heshima na ufanisi huku akiakikisha kila mmoja anajisikia, kuthaminiwa na kushirikishwa.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, mazingira safi na hewa safi kwani sehemu kama hizo hunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Mara nyingi napendelea maeneo zenye miti, bustani au sehemu za wazi zinazotoa nafasi ya kutafakari na kupumzika. Pia napenda kuwa sehemu zilizo na mandhari mazuri kama vile vilima, maziwa au maeneo ya asili kwa sababu uzuri wake hunipa msukumo na kunifanya niwe na mawazo chanya. Wakati mwingine hupendelea pia maeneo ambayo si na watu wengi sana ili kuepuka kelele na msongamano. Hata hivyo, napenda pia kuwa sehemu zenye mazingira ya kijamii kama mikusanyiko midogo ya marafiki au familia. Kwa ujumla, mahali ninapopenda ni pale panaponiletea utulivu, faraja na mawazo mapya.

Mimi napendelea hali ya baridi kidogo kuliko joto kwani baridi hunipa hisia za utulivu na kunifanya nijisikie huru kufanya shughuli zangu. Wakati wa baridi napenda kuvaa nguo za kutosha ili mwili usikate baridi na pia kupata faraja. Hali ya baridi pia hufanya kupumzika kwa urahisi baada ya kazi au masomo. Kwani mwili unakua huru bila joto la kupita kiasi. Hata hivyo, siipendi baridi kali inayosababisha usumbufu au kuathiri afya. Napendelea baridi lenye joto la wastani, ikichanganywa na upepo mwanana na anga safi. Hali hii hunisaidia kuwa makini, kuamka vizuri asubuhi na kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, napendelea baridi kuliko joto kwa sababu hunipa furaha, faraja na afya njema.

Kila siku, ninatumia zana mbalimbali za dijiti zinazorahisisha kazi na mawasiliano yangu. Kwanza, simu yangu ni umuhimu sana kwani hutumika kwa mawasiliano kupata taarifa na burudani. Pia napenda kutumia kompyuta, au kompyuta kibao kwa kazi za kitaalamu, utafiti na maandishi. Mara nyingine hupitia programu za kupanga ratiba na kumbukumbu ili kuhakikisha sina chochote kilichosahaulika. Pia hutumia programu za kuifadhi nyaraka mtandaoni ambazo zinarahisisha kupata faili zangu popote. Kwa burudani, napenda kutumia zana za dijiti za kusikiliza muziki au kutazama video. Zana hizi hufanya maisha yangu kuwa rahisi, zenye ufanisi na zenye mpangilio mzuri. Kwa ujumla, zana za dijiti ni sehemu ya kila siku yangu na husaidia sana katika kila jambo ninalofanya.

Ningependa kupata mafunzo kazini yanayo husiana na ujuzi wa kitaalamu, usimamizi na teknolojia ya kisasa. Mafunzo kama haya yatanisaidia kuongeza ufanisi wangu katika kazi, kuboreshe ustadi wa kufanya maamuzi na kuimarisha uwezo wa kushugulikia changamoto za kila siku. Pia, nigependa mafunzo za mawasiliano na uongozi kwani yatanisaidia kushirikiana vizuri na wezangu na kuongoza timu kwa ufanisi. Mafunzo ya matumizi ya programu za kisasa za kompyuta na zana za digiti pia ni muhimu kwani hutoa nafasi ya kutumia teknolojia kwa njia bora na kuleta matokeo mazuri. Kwa ujumla, mafunzo haya yatanisaidia kukua kielimu na kitaalamu huku nikiwa chachu ya maendeleo ya kampuni na jamii kwa ujumla.

Siku za mvua mara nyingi huwa na hali ya utulivu, hivyo napenda kupanga shughuli zinazofaa hali hiyo. Kwa kawaida, napendelea kukaa nyumbani nikifanya kazi za ndani, kusoma vitabu, au kuangalia filamu kwani mvua hutoa mazingira ya faraja na utulivu. Wakati mwingine ufanya shughuli za ubunifu kama kuchora, kuandika au kupanga ratiba za kazi ili kutumia muda vizuri. Napenda pia kusikiliza muziki au kisha kutazama mvua ikinyesha kutoka dirishani. Jambo linalonipa hisia za amani na furaha. Siku za mvua pia hufaa kwa mazungumzo ya familia au marafiki nyumbani kwani huimarisha mshikamano. Kwa ujumla siku za mvua hunifanya nipumzike, kufurahia muda na kujifunza mambo mapya bila msongo wa mawazo.

Ninaweka neno siri salama kwa kuchagua maneno yenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalumu ilikuwa na usalama mkubwa. Ninahakikisha neno siri si rahisi kutabirika au kuhusiana na taarifa zangu binafsi kama tarehe ya kuzaliwa au majina ya familia. Mara nyingi hupitia mchakato wa kubadilisha neno siri mara kwa mara ili kupunguza hatari ya uvunjanji wa usalama. Pia situmii neno siri moja kwa akaunti zote. Badala yake, kila akaunti ina neno siri la kipekee. Neno siri langu hufichwa wakati wa kuandika na kutunzwa katika sehemu salama iwe kwenye programu ya kuifathi nywila au kielektroniki salama. Kwa njia hii, taarifa zangu binafsi na za kazi zinabaki salama na haziwezi kufikiwa na mtu asiyeidhinishwa.

Napenda kula wali zaidi ya ugali kwa sababu unaniridhisha haraka na ni rahisi kumeng'enya. Wali huwa na ladha laini na unaweza kuunganisha vizuri na mboga, nyama au samaki jambo linalo ongeza thamani ya lishe. Mara nyingi huchagua wali kama chakula cha mchana au jioni hasa wakati nataka kitu rahisi lakini chenye virutubisho muhimu. Wali hufanya chakula kuwa cha haraka lakini bado cha kuridhisha na mara nyingi hupika haraka kuliko ugali. Hali hii hunisaidia kutumia muda wangu vizuri bila kupoteza chakula chenye afya, pia napenda ladha za wali chenye, chumvi kidogo au wali mweupe, safi, kwani hufanya chakula kiwe kizuri na cha kuvutia. Kwa ujumla, wali ni chakula changu ninachopendelea zaidi, kinaniridhisha na kunipa nguvu.

Unapoanza kazi, kwanza ufanya maandalizi ya msingi ili kuhakikisha kila kitu kiko tayari kwa siku nzima. Upima muda, huangalia ratiba na kupanga vipao mbele vya kazi, ambazo ni muhimu zaidi. Mara nyingi huwanza na kuangalia barua ya pepe au ujumbe muhimu kutoka kwa wezangu au wasimamizi ili kuhakikisha sina kitu cha dharura kilicho salia. Kisha hupanga orodha ya kazi zinazo itajika kufanya siku iyo. Kuanzia kazi ndogo adi kazi kubwa ili kuepuka msongamano. Ufanya pia maandalizi ya vifaa au, nyaraka muhimu zitakazo tumika katika kazi. Kabla ya kuanza kazi kwa kiwango kikubwa, mara nyingine upitia muradi au taarifa zilizopo ili kuanza kwa ufasaha. Kwanjia hii, kazi inaanza kwa utulivu, mpangilio na ufanisi mkubwa.

Ndiyo, napenda sana kuchora na kupaka rangi kwani unisaidia kujieleza kwa njia ya ubunifu na kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingi upenda kuchora madhari ya asili, vitu vya kila siku, au mchoro ya kubuni, kwani utoa nafasi ya kuonyesha mawazo yangu kwa ubunifu. Kupaka rangi kunanisaidia kuimarisha ustadi wa mikono na kutoa hisia ya utulivu. Mara nyingine hupenda kutumia rangi kuunda picha zenye maneno au ujumbe malumu. Jambo linaloongeza thamani za kifasihi. Pia, shughuli hizi unifanya nitafakari kujifunza uvumbuzi mpya na kupata furaha ya kipeke. Ingawa sii mtalamu napenda kuchora na kupaka rangi mara nyingi wakati wa mapumziko au burudani. Kwa ujumla, burudani ya kiakili na ya kifikra inazonifanya njisikie furaha na utulivu.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha maisha zenye mafanikio, furaha na msaada kwa wengine. Ningependa kuwa na kazi inazonipa fulsa za kukua kielimu, kitaaluma na kifedha uku nikiwa na ushawishi chanya kwa jamii. Pia ndoto yangu ni kuwa kiongozi wa mfano katika maisha yangu ya kila siku, kusaidia wengine na kushiriki katika miradi ya maendeleo za kijamii. Ningependa pia kusafiri na kwenda sehemu mbalimbali za dunia, kujifunza tamaduni tofauti na kuongeza uelewa wangu kuhusu maisha. Kila hatua ninayo piga, ndoto yangu ni kuwa mtu mwanye bidii, muaminifu na mwenye moyo wa kusaidia wengine. Kwa ujumula, ndoto yangu kubwa ni kuunda maisha yenye, maana, furaha na mafanikio ya kudumu, kwa familia, jamii na binafsi.

Napofanya kazi na timu ya mbali kwanza hufafanua majukumu na matarajio kwa uwazi ili kila mshiriki ajue jukumu lake. Baada ya hapo, hutumia zana za mawasiliano kama barua pepe, simu na programu za mkutano wa mtandaoni ili kushirikiana kwa ufanisi. Mara nyingi hufanya mikutano ya mara kwa mara ili kuangalia maendeleo, kushughulikia changamoto na kubadilishana mawazo. Pia huthibitisha kuwa kila mtu anapata taarifa zote muhimu kwa wakati ili kuepuka kutoelewana. Hutumia nyaraka za pamoja mtandaoni ili kila mtu aweze kuona maendeleo ya kazi na kutoa maoni. Kwa njia hii, kazi na timu ya mbali hufanyika kwa mshikamano, ufanisi na ushirikiano, huku kila mshiriki akihisi kuwa sehemu ya timu na kuendelea kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa ubora.

Mafanikio yangu kazini ni mengi na yamechangia maendeleo yangu kitaaluma na kielimu. Mojawapo ni pale nilipofanikiwa kumaliza mradi mkubwa kabla ya muda uliopangwa. Jambo ambalo liligusa moja kwa moja malengo ya timu na kampuni. Pia nimepata sifa za kushirikiana vizuri na wenzangu, kwani mara nyingi huzingatia maoni yao na kusaidia kutatua changamoto zinazojitokeza. Kwa kupitia juhudi hizi, nimeweza pia kuongeza ufanisi wa kazi zangu binafsi na timu kwa ujumla. Pia nimejifunza kutumia teknolojia mpya na mbinu bora za kazi, jambo ambalo limeongeza thamani yangu kazini. Mafanikio haya yamenisaidia kujijenga heshima, kuimarisha uaminifu, na kunipa motisha ya kushirikiana kwa bidii zaidi siku za usono.

Timu yangu bora ya mpira wa kerubi ni All Blacks za New Zealand. Na naipenda kwa sababu wanacheza kwa nidhamu, mshikamano na bidii kubwa kila wakati. Wachezaji wao hufanya kazi pamoja kwa ushirikiano mkubwa na uchangia kushinda michezo kwa wenye ushindani mkali. Kumbukumbu yangu kuu ni pale walikoshinda mchezo wa finali thidi ya Australia ambao ulikuwa na msisimko mkubwa hadi mwisho. Mchezaji ninayempenda zaidi ni mlizi wao mkali kwani huchangia sana katika kuthibiti mashambulizi ya timu Pizani. Nilipowaona wacheza kwa umakini na ushauku uzuka hisia za furaha na fahari. Kuangalia timu ii kuli kunanifundisha tamani ya mshikamano nidhamu na bidii. Ni timu inayonifanya niskie msisimko wakweli katika mcheza za kirugbi.

Ninaposhugulikia udhaifu wangu kazini kwanza hufanya tathmini za maeneo ninalohitaji kuboresha. Baada ya hapo, huandika mpango wa hatua za kujifunza na kuboresha ustadi wangu katika eneo husika. Mara nyingi hupata mafunzo kusoma nyaraka za kitalu lamu au kuomba msaada kutoka kwa wenzangu wenye uzoefu zaidi. Pia hufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara ili kuona mambo resho na maeneo ambayo bado yanahitaji juhudi. Ninajitahidi pia kuwa makini katika kazi zangu za kila siku ili kupunguza makosa yanayohusiana na udhaifu wangu. Kupitia njia hizi, inajenga ujasiri, kuimarisha ufanisi na kukuza uhusiano mzuri na wenzangu. Kwa ujumla kushughulikia udhaifu kazini kunanisaidia kukua kielimu kitaaluma na kufanya kazi kwa ubora zaidi kila siku.

Napenda kuenda sinema mara chache tu kwa sababu napenda kuchagua filamu zuri na za kuvutia pekee. Kwa kawaida, huwa napanga kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Hasa wakati kuna filamu mpya zinazoleta burudani au zawadi ya kielimu. Napenda kuenda sinema pamoja na familia au marafiki ili kushirikiana hisia za furaha na msisimko wa kuona filamu moja kwa moja. Sinema pia hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo kwani inatoa mazingira tulivu na ya kufurahisha. Wakati mwingine huchagua aina ya filamu kulingana na hisia za siku hiyo kama filamu za vichekesho, za historia au za kisayansi. Kwa ujumla, sinema ni burudani ninayoipendelea kwa sababu hutoa furaha, msisimko na fursa ya kushirikiana na wengine.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu nitamu na yenye afya. Mara nyingi utumia kwenye chai, mkate au chakula kingine badala ya sukari nyingi. Kwani hutoa ladha nzuri bila kuongeza madhara ya sukari nyingi mwilini. Pia asali husaidia kuimarisha afya ya koo na hutoa nguvu mara moja baada ya shuguli za mwili au akili. Napenda aina ya asali safi ya asili kwani haina vya mbajengo vya kemikali na hutoa ladha halisi ya asali. Mara nyingine hutumia asali katika mapishi ya kiasili au ya kisasa ilikuongeza ladha na thamani ya chakula. Kwa ujumla, asali ni chakula ninacho pendelea kwa sababu ni tamu yenye afya na hutoa nguvu na furaha kila wakati ninapoitumia.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya na ya kazi yangu na jinsi anavyo saidia timu au kambuni. Napenda kujua kwamba juhudi zangu kuthaminiwa na kutoa dhamani kwa wengine. Pia maoni mazuri kutoka kwa wenzangu au msimamizi husaidia kuongeza ari na hamasa ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Changamoto za kazi pia hufanya nijisikie, mshikamano na hisia za mafanikio ninapo zitatua. Kupata fursa za kujifunza ujuzi mpya na kutumia teknolojia za kisasa kunanipa motisha ya kujitahidi zaidi. Malengo ya muda mfupi na mrefu hufanya nishungulikie kazi zangu kwa ufanisi. Kwa ujumla, motisha kazini inatokana na mafanikio, maoni chanya, changamoto zinazokuwa na fursa za maendeleo binafsi na kitaluma.

Ndio, nimewahi kujaribu kujifunza kupiga gitaa, ingawa sikuwa mtaalamu. Nilianza kwa kujifunza midundo ya msingi na jinsi ya kuweka vidole vyangu kwenye nyuzi za gitaa ili kutoa sauti sahihi. Mara nyingi nilijifunza kupitia vitabu, video za mafunzo na baadhi ya mafunzo za moja kwa moja kutoka kwa rafiki ambaye alikuwa mtaalamu. Kufanya mazoezi kila siku kunanisaidia kuelewa mizizi ya muziki na jinsi ya kutoa midundo inalofaa, ingawa mara nyingi nyingine ilikuwa changamoto. Nilifurahia kila hatua ya kujifunza na kufanikisha ndoto yangu ya kuweza kucheza nyimbo rahisi. Kwa sasa napenda kusikiliza wengine wakipiga gitaa na kupata msukumo wa kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu.

Kinachonifanya niwe na furaha sana ni kuona familia yangu, marafiki, na wazangu wakiwa salama na wenye furaha. Napenda pia wakati ninaweza kufanikisha kazi yangu wa ufanisi, kwani mafanikio haya unipa isia ya kuridhika na kufanikisha malengo ya dhangu. Burdani pia hunipa furaha kama kusikiliza muziki ninaoupenda, kuangalia sinema au kucheza michezo za bodi na marafiki. Kuoana maandhari mzuri, mimea au wanyama pia uniletea furaha ya ndani. Pia furaha inazuka wakati ninaweza kusaidia wengine kushirikiana katika miradi ya kijami au kutoa msaada kwa mtu anayeitaji kwa ujumla. Furaha yangu inatokana na mshikamano wa kijami, mafanikio binafsi, burudani na fursa za kusaidia wengine. Jambo linalonifanya nijisikie maisha yenye thamani na maana.

Ninapojistawisha wakati wa likizo kwanza hufikiria ni mahali na shuguli zipi zitakuwa bora kulingana na muda wangu wa bajeti. Mara nyingi hupanga ratiba ya kila siku ikiwa ni pamoja na mapumziko, burudani na safari ndogo. Pia huchunguza mahali pa kuenda kama vile mji wa kihistoria, bustani, au pwani ili kupata mandhari nzuri na burudani ya kweli. Napanga pia chakula, mavazi na vifaa muhimu ili likizo iwe tulivu na yenye furaha. Wakati mwingine hupanga likizo kwa kushirikiana na familia au marafiki ili kushirikiana furaha na mshikamano wa kijamii. Pia hupanga muda wa kupumzika, kusoma au kufanya shuguli za burudani. Kwa ujumla, maandalizi ya likizo hufanya siku hizo kuwa za furaha, utulivu na kumbukumbu nzuri.

Zoezi zuri nililojenga ni kuamka mapema kila asubuhi na kufanya mazoezi ya mwili ili kudumisha afya. Kila siku hufanya mazoezi ya kukimbia, kupiga mikono au miguu kwa nguvu na kunyoosha viungo vyangu vyote ili kuimarisha misuli na viungo vya mwili. Zoezi hili limenisaidia kuwa na nguvu, afya njema na kuongeza umakini kazini na katika masomo. Pia hufundisha nidhamu kwa sababu kuamka mapema kila siku, kunahitaji kujitahidi na kudumisha utaratibu. Mazoezi haya pia hupunguza uchovu wa akili na kunipa furaha ya ndani. Kwa njia hii ni zoezi la mwili na akili. Kwa jumla, zoezi hili limekua sehemu muhimu ya maisha yangu likinisaidia kuwa na afya bora, nidhamu na nguvu za mwili na akili.

Mafunzo ya kazi laliyo nisaidia zaidi ni yale yanahusiana na usimamizi wa muda, mbinu za kufanya kazi kwa ufanisi, na mawasiliano kazini. Mafunzo haza yamenisaidia kupanga majukumu yangu vizuri, kuepuka kuchelewesha kazi, na kuakikisha kila jambo linaenda kwa mpangilio mzuri. Pia mafunzo ya utunzanji wa nyaraka na taarifa za kitaalamu yemenisaidia kudumisha kumbukumbu na kuraisisha kupata taarifa muhimu kwa wakati unaofaa. Mafunzo ya kushugulikia migogoro na kufanya kazi na timu pia yemenisaidia kushirikiana kwa ufanisi na wezangu. Kwa pamoja, mafunzo haya yamenisaidia kukuza ujuzi wangu kuongeza ufanisi na kujenga nidhamu kazini. Hii imeniwezesha kufanya kazi kwa kiwango cha juu na kuwa mfanya kazi wa kuaminika na mwenye ufanisi.

Napendelea viatu ambavyo ni vya faraja na vinaendana na shati la mazingira niliyoko. Kwa kawaida, napendelea viatu vya mikono, venye kiungo kizuri cha kufunika mguu na ambavyo vina niwezesha kutembea kwa urahisi bila kuumiza miguu. Mara nyingi hupenda viatu vya rangi nyepesi au za kawaida zinazoweza kuendana na nguo nyingi. Kwa kazi au masomo, hupendelea viatu vilivyo imara, vya kudumu na visivyo na hatari ya kuteleza. Kwa burudani au mikutano ya kijami, hupendelea viatu vya mtindo na venye mvuto wa kipekee. Napenda pia viatu vina vyotoa uhuru wakupumua kwa miguu na kudumisha afya ya mguu. Kwa jumla, napendelea viatu vina vyotoa faraja, usalama na mvuto wa mitindo, vyote kwa wakati umoja.

Kila mwezi ninapanga malengo yangu kazini kwa kuzingatia kipaumbele cha kazi na matarajio ya kampuni. Kwanza, huchambua majukumu yote ninalo hitaji kukamilisha na kuorodhesha muhimu zaidi. Baada ya hapo, hufafanua lengo kuu la mwezi na kuligawanya katika hatua ndogo ili liwe rahisi kufanikisha. Pia, hutambua muda unaopatikana na kupanga ratiba ya kazi kila wiki ili kufanikisha malengo hayo kwa wakati. Mara nyingine hupanga vigezo vya kupima maendeleo ili kujua kama ninaendelea vizuri au kuna hitaji kurekebisha mikakati. Kwa njia hii, malengo ya kila mwezi hufanikishwa kwa mpangilio na nidhamu. Hii inaniwezesha kuwa na ufanisi mkubwa kupunguza msongamano wa kazi na kufanikisha kazi zangu kwa ubora kila mwezi.

Ndiyo, nimewahi kufunga mnyama wa nyumbani na uzoevu huo umenifundisha kwa njia nyingi. Mnyama wangu alikuwa paka mwenye manyoa laini na macho makubwa yenye hisia za upendo. Tabia zake zilikua za upole na za kishiri kiano, mara zote akiwa karibu nami na familia. Mara nyingine alifanya mambo ya kuchekesha kama kukimbia haraka au kujaribu kushika vitu vidogo jambo lililo fanya tufurahie sana. Kufunga mnyama kuna nifundisha ustahimilivu kuwajibika na jinsi ya kushirikiana na kiumbe mwingine. Pia huongeza mshikamano wa kifamilia kwani kila mtu atashirikiana kumtunza na kumlea. Mnyama huyu pia hutoa faraja, usalama na hisia za furaha nyumbani. Kwa ujumla, kufunga mnyama ni zoezi lenye manufaa makubwa ya kijamii, kihisia na kiafya.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni ngugi wa Thiongo kwa sababu anaandika kwa lugha safi ya kiswaili na hutumia hadithi zake kufundisha maadili historia na changamoto za jamii. Vitabu vyake huchanganya hadithi za maisha ya kila siku na tafsiri ya kijamii na kisiasa. Jambo linalo nifanya nifikirie kwa kina napenda pia jinsi anavyofanya wahusika wake kuwa hai na kuelezea hisia zao kwa namna ya kuvutia. Hadithi zake hutoa mafunzo muhimu hufundisha uvumilivu, mshikamano wa kijamii na kuthamini utamaduni wa kiafrika. Kila wakati ninaposoma kitabu chake, huzuka msisimko wa kujua matukio mapya, changamoto na mafanikio za wa husika. Kwa ujumla, kazi za ngugi zina nifundisha kunivutia na kuniacha na hisia za furaha na kumbukumbu nzuri za fasihi.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni ile ya machungwa. Kwani ina ladha tamu na chachu ya asili. Pamoja na kuwa na vitamini muhimu vinavyongeza afya. Mara nyingi huitumia asubuhi ili kupata nguvu na kuanza siku kwa hali na afya jema. Napenda pia juisi la machungwa kwa sababu haina sukari nyingi na hutoa ladha za asili la matunda. Wakati mwingine huchanganya na juisi nyingine za matunda kama zabibu au papai ili kuongeza ladha na virutubisho. Juisi ya matunda pia hunipa hisia za utulivu na furaha. Hasa pale anapo kwa joto au baada ya shuguli za mwili. Kwa jumla, juisi ya machungwa ni burudani ya kiafya, yenye ladha tamu na inayonifanya nijiskie furaha na nguvu mwilini.